Jambo la kwanza ni natambua tatizo waziwazi. Kwa kujiuliza tatizo ni nini hasa, linatokea wapi, lini na linaadhiri nani. Jambo la pili na kusanya taarifa kwa kuongea na wahusika, kukagua kumbu kumbu. Alafu nachagua chanzo cha tatizo kwa kutumia maswali kama kwa nini mara kadhaa ili kufanya kufika mzizi wa tatizo. Alafu kisha napendekeza suluhisho mbadala. Nikishapendekeza suluhisho mbadala na chagua suluhisho lililo bora.